Mara nyingi huwa napenda kuwambia kwamba wewe ni bora zaidi, unaweza kufanya vizuri zaidi ya hapo, na makosa tumeumbiwa binadamu, hakuna binadamu aliye mukamilifu, lazima kuwe na makosa, ili kuishi maisha, mazuri, lakini kujifunza ni jambo zuri zaidi na kurekebisha pale ambapo umekosea. Hii ndio kauli ambao huwa natumia mara nyingi katika kuwatia moyo wale watu ambao wamevunjika moyo.

Napenda kunywa maji ya vuguvugu, yaliyochanganywa na limau, pamoja na manjano. Najisikia raha sana, mwili wangu unakuwa na nguvu zaidi, nikitumia kinywaji hicho. Nakuwa na munkari sana, wa kufanya shughuli zangu, hata kama nilikuwa na uvivu siku hiyo, nikinywa maji ya hayo, uchovu wote unaisha.

Nimewahi kujifunza kupiga gitaa lakini sikufanikiwa kuweza kulijua namna gani jinsi ya kupiga. Kila nikipiga zile nyuzi naona mlio unaotokea nitofauti na ule ambao nilitarajia utokee. Ila napenda sana gitaa na hata mtu akipiga najisikia faraja kubwa sana na pata burudani kubwa sana.

Kiongozi mzuri ni ule mwenye kusikiliza watu, changamoto zao, na kuzitatua zile ambazo ziko ndani ya uwezo wake, lakini pia ni yule ambaye anatumikia wananchi si, yule ambaye anakuwa anajikweza kila wakati, anatoa majibu ya ovyovyo. Huyo sio kiongozi mzuri yule ambaye anafikiria mara mbili mbili. Kabla hajatoa majibu kabla hajatoa hoja zake anafikiria kwanza hoja za watu wengine zina umuhimu gani. Huyo ndiyo kiongozi mzuri haswa.

Napenda utulivu uliopo katika mtaa wangu, hakuna vibaka wengi, majirani, tunapendana, tunasaidiana, tunashirikiana katika nyanja mbali mbali, za kijamii na kiuchumi. Zaidi sana, napenda huduma zinazopatikana eneo la mtaa wangu. Huduma za kijamii, pamoja na huduma za kiserikali.